Mara nyingi ninatumia wifi kuliko data ya simu kwa sababu inarahisisha kunganisho mtandaoni kwa kasi ya juu bila garama ya zianda na nisalama zaidi kwa matumizi makubwa kama kutazama video au kufanya kazi za mtandaoni. Hata hivyo, napendelea kutumia data ya simu, pale ninapokuwa nje au wifi haipatikani. Hili kuarakisha na kuwakikisha sina msongamano wa kazi au mawasiliano na mara nyingine uchanganya njia zote mbili kulingana na maitaji na upatikanaji wa mtandao.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili ya msingi yanayoniwezesha kuishi maisha mema kama vile heshima, uaminifu na huruma kwa wengine. Imani hunipa mwongozo wa kufanya maamuzi sahihi kushughulika na changamoto za kila siku kwa mtazamo chanya na kunisaidia kudumisha mshikamana wa kijamii na familia. Zaidi ya hayo, ibada na mazoea ya kiroho hunipa utulivu wa akili na moyo, kunijengea subira na kunisaindia kujitafakari ili kuwa mtu bora zaidi katika jamii na maisha yangu binafsi.

Ninapenda mikutano ya aina ya kujadili, maswala kwa uwazi na yenye malengo maalum kama mikutano ya kizazi au ya kijamii inayolenga kupanga shughuli, kutatua changamoto au kubadilishana mawazo. Mikutano hii hunipa fursa ya kusikiliza mitazamo mbali mbali, kushirikiana na wengine kwa ufanisi na kuunda maamuzi bora kwa pamoja. Zaidi hayo mikutano yenye mpangilio mzuri na muda unaodhibitiwa vizuri, hunifanya niwe na mtazamo chanya kuzingatia hoja kwa umakini na kuchangia kwa njia yenye maana bila kupoteza muda.